Naam, natumia simu yangu zaidi kwa kufanya mawasiliano ni jambo la muhimu zaidi. Mawasiliano kwa kupiga simu, kwa kuwasiliana kupitia ujumbe mfupi ama arafa kwa kupitia mitandao ya Facebook, Whatsapp na TikTok pia. Na pia kwa kupige simu, kuongea na watu kwa njia ya video na simu ambayo ni simu ya sauti, tunaeza kuongea na mtu na kusikizana pia kutuma picha, kutuma maujumbe. Hivyo ndo natumia simu yangu zaidi.

Naam nimewai kusafiri ama kutembea kwenye mji wa Mombasa na kuogelea ama kupiga mbizi kwenye bahari ya Indi na kuogelea ni hivyo hii ni mahali ambako pazuri nimewai kutembea humu nchini pia mahali penye nimewai kutembea ni kuenda katika mbuga ya wanyama ya Nairobi. Pia nikaingia katika makavali makuu ya kitaifa hapa jijini Nairobi, na hivyo nikajisomea, nikaweza kupata fursa ya kipekee na kusoma na jinsi utamaduni ama vifaa vilivyotumiwa na watamanduni, ama pia wakaliwa zili hifadhiwa kwenye, makafazi hiyo ya kitaifa.